Siku yangu inapo fika tamati, mimi hupumzika kwa kuzima kelele zote za tarifa zisizo na lazima na kuelekeza umakini wangu kwenye utulivu. Mimi hupitia yale yote niliojifunza nikihifathi mazuri na kufuata yale yasio natija ili kuwacha nafasi ya mawazo mapia kesho. Huu ndio wakati wangu wa kujichaji kiakili. Ambapo mimi hutulia na kutafakari jinsi nilivyo weza kusaidia watu.

Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu asubui na mapema. Hewa huwa safi, dunia, hulia, kimya, na kuna hisia ya kuanza upya. Kuamka na jua kunanipa hisia yakuwa na uongozi, jua siku yangu. Nikipata muda wa kutafakari na kupanga majukumu kabla ya kelele za ulimwengu kuanza. Inanifanya nijiisi mwenye nishati na matumaini.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota, sababu hakuna kitu kinachotuliza akili kama kukaa nje usiku wagiza na kutazama mwangaza wanyota. Inakufanya ujihisi mdogo sana mbele ulimwengu hu mkubwa. Lakini pia inakupa amani fulani na hamu ya kutaka kujua siri zilizoko huko juu. Ni kama kusoma kitabu cha historia ya kale kilichoandikwa kwa muanga.

Napendelea mwanga wakati. Mwanga mkali sana unachokesha macho na kuleta haraka. Lakini mwanga wa wastani unaleta utulivu na unasaidia kuzingatia mambo kwa amani. Ni kama wakati wa macheo au jua linapozama, kila kitu kinachoonekana vizuri bila kuumiza macho.